Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu mtandaoni ni rahisi kuliko kuenda kwa duka lenyewe mtandaoni utapatana na maduka tofauti tofauti ambayo yana vitu aina tofauti tofauti na hapo unaweza kuchagua na ukaletewa popote ulipo kwa bei rahisi kuliko kuzunguka kwa maduka tofauti tofauti kwa hivyo ninapenda sana kununua vitu mtandaoni Maana ni rahisi kunifikia na pia ninapata nafasi ya kuchagua Mkua tofauti tofauti ata za nchi tofauti tofauti Ndiyo.

Nafua nguo kwa wiki marambili. Mara ya kwanza ni katikati ya wiki. Ili mradi ni siwevna nguo nyingi za kufua wikendi. Kwa hivyo mimi hufua nguo kwa wiki marambili, mara ya kwanza ikiwa ni katikati ya wiki, nafua nguo kiasi, ili nisiwe na nguo nyingi wikendi. Na mara ya pili ninafua wakati wa wikendi Wakati ambapo sijaweza kuenda kazi Wakati ambapo sina kazi nyingi Nina mda mwingi wa kupumzika Kwa hivyo mimi hufua nguo mara ya pili wikendi na ndio siku ambayo namalizia Kwa hivyo ninafua nguo mara mbili kwa wiki.

Ninapenda kujifunza luga mpya. Icho ndo kitu ambacho ninapenda kujifunza. Kitu kipya ninachopenda kujifunza. Kwa hivyo ninapenda kujifunza luga mpia. Lugha ambazo sizijui, uwa ninapenda sana kuhakikisha. Ninajifunza hadi ninaelewa. Kwa sababu ninapoelewa lugha nyingi, dipo nitakapoweza ata kuongea na watu wengi, watu tofauti ninaweza kuelewa lugha tofauti tofauti ninaweza kufanya ata biashara na watu tofauti tofauti wakati ninapoelewa lugha zao. Kwa hivyo ninapenda sana kujifunza lugha mpya ili niweze kuongea na watu kwa uraisi wakati wa biashara, wakati wa masomo, wakati niko uwanjani ninapenda sana.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni somo la biolojia. Ninapenda somo la biolojia sana, maana nilipenda sana kuwa daktari. Na somo la jinsia, tunaongelelea vitu tofauti tofauti, kuhusu mwili, kuhusu afya. Kwa hivyo ninapenda sana biolojia kwa sababu ninapenda sana na nilipenda sana niwe daktari, nielewe mambo na afya yangu, nielewe mambo na afya hata za wengine. Kwa hivyo somo la biolojia nimelipenda sana kwa sababu ni somo ambalo linanielezea kuhusu afya, kuhusu mwili, kuhusu mazingira, kuhusu miti. Kwa hivyo ninapenda sana somo la biolojia.

Ninapenda sana umbwa kuliko paka. Na kwa sababu ninapenda sana umbwa ni kwa sababu umbwa huleta usalama nyumbani. Unapokuwa na umbwa katika nyumba, una uhakika ya kwamba nyumba yako itakuwa salama. Umbwa hutumika sana sana usiku kulinda nyumba, kulinda watu waliomo humo ndani. Na umbwa huwa na urafiki sana na watu. Umbwa hasahau watu wa kwao Kwa hivyo wanapenda sana umbwa Kwa sababu ya urafiki Napenda sana umbwa pia Kwa sababu ya usalama wa nyumbani Kwa hivyo ninaye mpenda sana ni umbwa.

Kumbukumbu nzuri ya shule ninayo ikumbuka ni wakati ambapo huwa shule zinakusanyika, wakati ambapo shule nyengine zilikuwa zinakusanyika kuja kwa kongamano katika shule yetu. Iyo ni kumbukumbu ambayo ninaeza kukumbuka kwa sababu shule zinapo kutana wakati wa kongamano, tunapatana na shule tofauti tofauti, tunafanya urafiki na watu wa shule tofauti tofauti, tunajifunza mambo mengi na wenzetu ambao nwa shule tofauti tofauti. Kwa hivyo nilikuwa ninapenda sana wakati wa kongamano, mana nitakutana na marafiki, nitakutana na watu ata amboa wengine nilikuwa swajui na tukatengeneza urafiki, tukajifunza vitu pamoja, tukasoma pamoja, siku hiyo. Kwa hivyo kumbukumbu nayo kumbuka, nzuri ya shuleni ni kumbukumbu ya siku ambazo huwa kuna kongamano.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni wakati malengo yangu ya napotimia. Kuna wakati huwa ninaweka malengo kama ninataka kufanya hili, ninataka kufanya na hili. Na wakati kile kitu nilicho kiweka, yale malengo nilio yaweka ya napotimia. Mimi huwa nafuraha sana sana sana katika moyo wangu. Maana ninaona nikweli niliweka jambolangu na nimetiniza jambolangu na jambolangu limefanikiwa kulingana na venye nilikwa ninataka. Kwa hivyo kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni wakati nina poona malengo yangu niliyoweka katika maisha yangu ya metimia. Mimi hupata faraja sana, mimi ufurahia sana, mimi husikia raha sana. Kwa hivyo malengo yangu yanapotimia mimi huwa na furaha sana na hicho ndicho kinacho nipatia furaha sana katika maisha yangu.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza na watoto sana. Kwa sababu unaona watoto, unapocheza na watoto, ndio wakati mzuri, unapoweza kufahamiana vizuri na watoto. Nikipi ambacho watoto wanapenda, nikipi ambacho watoto hawapendi, nikipi ambacho kinafurahisha watoto. Wakati ninapocheza na watoto, kwanza huwa inanipa furaha sana, maana pia mimi huwa najiona niko mtoto. Hata wakati ninapo kuwa na matatizo yangu, fikra zangu, ninapo kuwa na watoto na kucheza na watoto, huwa yele mawazo ninayasahau na ninapata furaha na ninasahau shida zangu. Na kitu chapili kinacho nifanya nipende kucheza na watoto, ni kwa sababu ninapocheza na watoto nawafahamu jinsi ya kukaana wao, jinsi ya kuangalilia ni nini wanacho kitaka, ninini wanacho kipenda, jinsi ya kuwafahamu, kwa hivyo mimi ninapenda kucheza na watoto.

Wakati wabaridi kali, kitu ninacho kifanya, kwanza ninaoga maji ya moto. Ninapasha majimoto, ninahakikisha maji yako moto vizuri, ninaenda kuoga majimoto ili ile baridi ilio niingia iniondoke katika mwili wangu. Na napo maliza kuoga maji ya moto, mimi hujipaka mafuta, mafuta ya kuteleza, ninapaka mwili wangu mafuta ili hata mwili wangu usweze kuingia baridi, na ninapo maliza hujipaka nguo nzito zinanisaidia nisingiwe na baridi. Kwa hivyo mimi huwa nguo nzito, kuhakikisha baridi hainingi, ninafaa hadi socks, ninafaa hadi kofia na ninahakikisha ninaketi mahali ambapo nitapata joto. Kwa hivyo mimi huwakisha moto, huwakisha mataa na ninapata joto mwilini. Kwa hivyo wakati wa baridi mimi huoga majimoto, huvaa nguo nzito zinazo zuiya baridi na uwa nawasha moto ama kuwakisha mataa ambayo yatafanya nyumba iwe na wile ujoto ujoto ambayo pia itasaidia mwili wangu usingiwe na baridi.

Chumba changu chakulala ni chumba kikubwa sana, kina nafasi kubwa sana, ni kikubwa mno sana. Na rangi za kuta ya chumba changu chakulala ni rangi mbili ambayo kunao rangi ya kijani na rangi nyeupe. Ninapenda rangi ya kijani kwa sababu mimi ni mtu ninae penda mazingira mno. Kwa hivyo rangi ya kijani inanifanya nihisi niko kwenye mazingira mazuri sana. Ninapenda sana miti, ninapenda sana mazingira, na mazingira yanavyo kuwa rangi ya kijani. Mimi upendezwa sana na ndio maana nikaweka rangi ya kijani na rangi nyeupe. Nyeupe inanipatia amani, inanionyesha usafi. Ninapenda weupe kwa sababu ya usafi. Kwa hivyo nimeweka rangi nyeupe kwa chumba changu cha kulala, ili ionyeshe tu usafi. Na kitanda changu, kinaridhisha mana ni kitanda kikubwa sana, godoro lake ni godoro kubwa sana, linalo bonyea vizuri, mito yangu ni mito mizuri sana, ni meweka mito ya rangi tofauti, tofauti kuonyesha tu chumba kilivyo kizuri kwa msichana. Na kitu nacho weza kukiona kutoka kwa chumba changu ninapo chungulia dirishani, ninaona miti mizuri nje, miti mizuri ya matunda, miti mizuri ya maua, ninaona jinsi miti inavyo peperushwa na upepo, ninaona nyasi nzuri, na ninaona adi nyumba ndefundefu ambazo ziko kando ya nyumba yetu. Na kitu geni nacho kipenda zaidi chumbani, ni jinsi nilivyo panga vitu vyangu, nimipanga vitu vyangu vizuri, kwa hivyo hivyo ni navipenda sana na vinanipa furaha wakati nimo katika chumba changu cha kulala.

Ninaenda maktabani marambili kwa wiki na wakati ninaenda maktabani ni wakati wa weekendi wakati ambapo sina kazi nyingi za kufanya. Kwa hivyo mimi huenda maktabani marambili kwa wiki, ambao ni weekendi, ninaenda jioni jioni, jumamosi na jumapili jioni. Ninaenda maktabani wakati wa weekendi jioni kwa sababu ni wakati ambapo huwa sina kazi nyingi sana za kufanya. Kwa hivyo naenda maktabani nikijua hakuna kitu chochote ambacho kitanisumbua wakati ninapo soma vitabu katika maktaba. Kwa hivyo mimi huenda weekendi, huenda kusoma vitabu vyangu, ninavyo vipenda, ninavyo vifyatilia, ninasoma vizuri bila tatizo lolote, bila kitu kinachonisumbua, ninasoma vitabu vyangu na wakati ninapo maliza ninarudi zangu nyumbani bila shida yoyote. Kwa hivyo ninaenda kusoma vitabu maktabani marambili kwa wiki na wikendi wakati wa jioni. Mida jioni ndo mida ambayo mimi ninaenda kusoma vitabu maktabani.

Ninapenda sana wanyama wa aina ya kufugwa nyumbani. Ninapo sema wanyama wa aina ya kufugwa nyumbani, ninamanisha wanyama kama kuku, ninapenda wanyama kama mabata, wanyama kama ngombe, wanyama kama mbuzi. Wanyama wa kufuga nyumbani, wakona faida nyingi sana. Wanyama wanaofugwa nyumbani, tena wanaoliwa. Ninapofuga kuku, kuku atanipatia mayai, kuku atanipatia nyama. Ninapofuga ngombe na mbuzi, bado watanipatia nyama, bado pia watanipatia na maziwa. Kwa hivyo ninapenda kufuga wanyama wa aina ya nyumbani, ikiwemo ngombe, ikiwemo mbuzi, ikiwemo kuku, ikiwemo bata, kwa sababu ya faida zake wanazo nipatia mimi. Kwa hivyo hao ndio wanyama ninaowapenda kuwafuga wanyama wa nyumbani.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa injili, mziki wa dini ya kikristo. Napenda sana kusikiza muziki huu kwa sababu unanipatia nafasi nyingi ya kufikiria maisha yangu, kufikiria muumba wangu aliyeniumba. Kwa hivyo ninapenda sana kusikiza muziki wa injili kwa sababu unakuza imani yangu katika dini yangu ninaposikiliza, naposikia yale nayoyapitia ninaposikiliza nikipewa faraja kupitia neno kutoka kwa biblia kupitia huu wimbo wa injili ninapata sana faraja ni wimbo ambao unanileta karibu na muumba wangu unanileta karibu na mungu wangu unanifanya pia nipende zaidi dini yangu unanifanya pia nijijue na nijue Mungu ananipenda na nijue pia mungu anataka niishi vipi Kwa hivyo ninapenda sana kusikiliza muziki wa injili na ni muziki ambao ninausikiliza mara kwa mara Kwa sababu ni muziki ambao unanijenga kiimani Unanijenga kitabia Unanijenga katika kila njia mbalimbali.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani. Na kitu cha thamani ninacho kihifadhi ni mkufu wa dahabu. Mkufu huu nilio pewa na mume wangu. Ni kitu ambacho nina kipenda na ni kitu ambacho ni cha thamani sana. Mwanzo ni kitu ambacho kinanifanya yani nione upendo alio nao mume wangu kwangu. Kwa hivyo ninacho kaa na kitu hichi ambacho pia ni cha thamani sana, ikiwa ni mkufu wa dahabu, ninavyo jua pia dahabu ni kitu ambacho ni cha ghali, kitu ambacho ni cha pesa ya juu. Kwa hivyo ninacho kuwa nacho, nacho napo kihifadhi, kina nifanya yani niwe na upendo zaidi kwa mume wangu. Ni kitu ambacho ninacho ninapo kiangalia, yani ninasikia furaha katika moyo wangu. Kwa hivyo ni kitu sana cha thamani ambacho nina kihifadhi ni mkufu niliopewa na mume wangu wakati wa harusi na ni mkufu wa dahabu.

Kila asubuhi ninapoamka, vitu ninavyovifanya ama kitu ninachokifanya, pindi ninapoamuka, kitu cha kwanza, ninapiga magoti, ninaomba mungu. Ninaomba mungu, ninashukuru mungu aliyeniumba, kwa kuniamsha nikiwa hai. Ninamuomba mungu pia anitangulie kwa siku ambayo nimeamkia, anitangulie kwa siku yangu yote, yote nitakayo yafanya, anitangulie. Napomaliza kuomba, kitu chengine ninachokifanya Ninaenda katika mahali kwa kuoga Ninaingia bafuni, ninaoga Ninapigia mswaki, ninapomaliza kupiga mswaki Ninajifunga taulo, ninaenda kula chakula cha alfajiri kula chakula cha asubui, ninakula chakula changu vizuri ninapomaliza kula, ninavaa nguo, nguo zangu ambapo ni niko tayari kutoka ni kwa ajili ya siku hiyo. Kwa hivyo mimi ninapoamuka, ninasali, ninaenda kuoga, ninaenda kula, ninavaa nguo na ninatoka zangu, ninaenda kazini ama shughuli mbali mbali.

Ndio ninawafahamu majirani zangu ambao wanakaa kando yangu Ninawafahamu majirani zangu kwa sababu ni watu ambao ninakaa nao karibu. Na ninapo wafahamu majirani zangu hata wakati panapo kuwa na shida, wakati ambapo sipo nyumbani, itakuwa rahisi wao kunipigia simu na kunijulisha ni nini kinacho endelea nyumbani. Kwa hivyo ninawafahamu majirani zangu na ninapenda sana majirani zangu na ninaishi nao kwa upendo wa hali ya juu. Maana majirani zangu pia ni kama familia yangu nyingine ambayo mungu aminipatia. Kwa hivyo ninawafahamu majirani zangu na ninawapenda sana.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma na pia ninapenda kuipiga ngoma. Ngoma ni kitu ambacho kina nifanya nijisikie nimerudi utotoni. Ninapoicheza ngoma, fikra zangu zinarudi utotoni wakati ambapo tulikuwa tukona furaha zaidi. Wakati ambapo, yaani tulikuwa ni tunajiachilia kabisa kwa sababu sisi ni watoto. Kwa hivyo ninapenda kuicheza ngoma sana kwa sababu inanirudisha zile nyakati za nyuma. Ata wakati ambapo niko na mawazo mengi, nikona fikra nyingi, ninapoicheza ngoma, ngoma inanifurahisha, ngoma inanipa amani, midundo ya ngoma inanipa faraja. Kwa hivyo ata ninapocheza ninasikia ata mwili wangu ni kama unafanya mazoezi. Kwa hivyo ninapenda sana kucheza ngoma kwa sababu inanichangamsha mwili, inanichangamsha akili, inanipa fikra nzuri-nzuri za kitambo na hata za sasa. Kwa hivyo ninapenda kucheza ngoma.

Ninapiga picha mara nyingi kwa siku. Ninapiga picha sana, maana ninapenda picha sana. Wakati nipo kazini, ni lazima nitapiga picha. Wakati ninafanya kazi zangu, kuna kazi zengine, lazima nipige picha. Kwa hivyo, lazima nitapiga picha. Ninapoenda lunch, ninapiga picha chakula ninachokula. Ninapiga picha mahali, ninapokula. Wakati ninapotoka, hata kuenda kutembea, lazima nitapiga picha, nionyeshe mahali ninapotembea, nionyeshe mahali ambapo niko, kwa hivyo ninapenda kupiga picha sana. Na kwa siku, ninapiga picha mara nyingi sana. Kwa sababu pia ata picha, ni kumbu kumbu, picha ni ukumbusho. Kwa hivyo mimi napiga picha mara nyingi sana kwa siku.

Ndio, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Na tamasha hili la muziki lilikua tamasha la muziki wa injili wakati tulipo kuwa tunakaribisha mwaka mwingine. Kwa hivyo nilienda katika hili tamasha lamziki na kulikuja wa imbaji tofauti tofauti, wanchi tofauti tofauti, wanao imba, nyimbo za muziki, wa injili. Na katika tamasha hili nilisikia faraja sana, nilisikia furaha sana, venye watu wamekusanyika, watu ni wengi, watu wanaimba, watu wanacheza, ninaona wasanii, ambo nimekua nikiwapenda, ambo nimetamani kuwaona, ninawaona pale, nitamasha ambalo lini nifanya nikakutana na watu tofauti tofauti, ambo pia hao wanapenda muziki wa injili. Kwa hivyo mimi ni mewai kuenda katika muziki, tamasha la muziki wa injili na nitamasha ambalo nilifanya vitu vingi, vitu vya kunifuraisha, niliimba, niliruka, nilicheza, nililia, nilicheka, nilipenda sana hilo tamasha la muziki.

Hekima ni lio jifunza katika maisha yangu, ama ni lio jifunza maishani mpaka sasa. Ni hekima ya kunyamaza. Kunao wakati mtu unawekwa hasira. Hasira ambayo inakufanya ukaweza kutamka mambo, ambayo yatakuaribia sifa, ambayo yatakuaribia atakazi, ambayo yatakuaribia kifamilia. Kwa hivyo mimi nimejifunza hekima ya kunyamaza katika maisha yangu. Ata wakati napo kumbwa na jambo kubwa ambalo litaniletea hasira. Wakati ambapo ninasikia kama nionge ili hasira initoke ili nijieleze mimi hunyamaza. Kuketi kimia sana huwa nafikiria ni jambo gani linalofaa kuliongea na kwa wakati gani ninaofa kuongea. Kwa hivyo mimi nimejifunza sana kunyamaza kimia na kuongea ule wakati ambao ninarusika niongea, wakati ambao ninaongea nikijua ichi kitu nacho kiongea, si kitu ambacho kita niletea utata, si kitu ambacho kita niletea visirani ama shida. Kwa hivyo mimi nimejifunza sana kunyamaza na kuongea wakati ambapo ni kitu muhimu ni nachofa kukiongea lakini siyo tu kuropokwa ropokwa. Kwa hivyo nimejifunza hekima ya kunyamaza kimia.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga, na yoga niliyoenda kuifanya, niliifanya katika ufuo wa bahari. Watu walikusanyika pale, ni kwa ajili ya kufanya mazoezi ya yoga, na mimi nikajiunga nao. Na kitu ambacho kilinifanya nikafurahia kufanya yoga, ni kwa sababu ilichangamsha mwili wangu, ikachangamsha akili zangu, ikachangamsha fahamu zangu. Mwili wangu ukapata mazoezi, mwili wangu ukapata kupumzika kwa hivyo ni mewahi kufanya yoga. Na wakati nilipofanya yoga mwili wangu lifunguka na mwili wangu ukapata amani na ukapata mazoezi.

Ushauri ninaoweza kumpatia mtu mwingine ni ushauri wakwamba mtu ajipende yeye mwenyewe. Ninapo sema mtu ajipende yeye mwenyewe ni kwa sababu wakati mwingi watu wanapenda kufurahisha watu wengine na kujisahaulisha hao wenyewe. Kwa hivyo lazima mtu uanze kujipenda wewe mwenyewe. Unapojipenda wewe mwenyewe na kumaanisha kujipenda ni kujali afya yako, kupenda afya yako, kupenda maisha yako, kupenda kazi yako, kupenda kitu, unachokifanya. Na unapojipenda wewe mwenyewe na unapojikubali wewe mwenyewe na kufanya mambo ambayo unajiweka wewe katika mstari wa kwanza, unapo jipenda wewe mwenyewe hata watu wengine watakupenda. Kwa hivyo, kila wakati kitu ambacho mimi hupenda kuambia mtu, anza kujipenda wewe mwanzo, ndio hao wengine waje baadaye. Kwa hivyo, mtu asipende kujitenga na kuonyesha upendo kwa wengine wakati yeye mwenyewe hajipendi. Kwa hivyo, lazima mtu ujipende mwenyewe, ujikubali mwenyewe, ndipo cha pili upende na wale wengine. Unapo jipenda wewe mwenyewe, hata wale wengine watakupenda, ndio.

Ndiyo, ninapenda kula samaki sana. Na ninaposema samaki, ninapenda kula samaki aina tofauti tofauti. Kuna chafi, kuna changu, na pia hata kunao wengine, samaki wengine wa baharini kama papa, wale wakubwa wakubwa. Na mimi samaki ninapenda kula samaki wakukalanga, nina mkalanga vizuri na mafuta, Ninampika na ugali, ninamla. Na pia ninapenda samaki wakuchemsha. Maana samaki wakucheisha pia ni samaki aliye halisia. Ambaye hana mafuta mengi, ninamchemsha na na weka maembe, na weka ukwaju, ninakula vizuri na ninapenda kula samaki wakati wa mchana ama wakati wa jioni. Samaki huwa ni kitoweo, kizuri sana. Kwa hivyo ninapenda kula samaki, wakukalanga na hata wakuchemsha, wote hao ninapenda kuwala.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri na hapa mahali pazuri palikuwa ni Zanzibar katika taifa la Tanzania. Nilisafiri Zanzibar kwa sababu ya kuenda harusi ya ndugu yangu mdogo. Na nilipofika Zanzibar nilipenda sana mji wa Zanzibar kwa sababu ya bahari, kwa sababu ya hoteli zilizoko baharini, kwa sababu ya tamaduni zao, kunazo tamaduni nyingi za uswahili na pia za watu wa Zanzibar ambazo nilijifunza na Zanzibar pia niliona vitu vya kistoria ambavyo nilikuwa nikisoma shule kwa hivyo nilifurahia sana mji wa Zanzibar, ulikuwa mji mzuri, wenye historia nzuri, wenye tamaduni nzuri wenye vyakula vizuri na pia unao watu wenye upendo sana Zanzibar kunao watu wenye upendo watu wanao jua kukaribisha watu Mandari ya zanzibar pia ni mazuri nyumba zilizoko zanzibar ni nzuri Kwa hivyo zanzibaa ni mali pazuri ambapo nimewahi kuenda mbali na kusherekea harusi Nilienda pia kutembea na kuona unji ulivyo kuonja vyakula na kula vyakula mbali mbali ambavyo vina patikana Zanzibar kwa hivyo ni mji mzuri ambo nimewahi kuenda.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni zawadi ya simu ambayo simu yenyewe ni simu ya iPhone. Nimekua nikitamani sana kwa muda mrefu kupata simu ya aina hiyo. Na wakati nilipo pewa zawadi hii nilifurahi sana maana ni simu ambayo nilikuwa ninaitaka sana ni kwa ajili ya kazi zangu. Ni simu ambayo pia ina nafasi kubwa ya kuhifadhi vitu. Ni simu ambayo pia inapiga picha nzuri nzuri, ni simu ambayo ikona vitu vizuri vizuri, kwa hivyo ni simu ambayo nimekua nikitamani sana niwe nayo lakini sikuwa na pesa za kuweza kuinunua. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni zawadi nzuri sana, niliyoipata, ni zawadi ya simu ya iPhone, ni zawadi ambayo nimeipenda sana kwa sababu sasa hivi vitu vyangu na hata kazi zangu zinaenda kuwa nzuri na tofauti sana.

Ndiyo, nimewai nimewahi kufikiria sana kuhusu kuanzisha biashara yangu mwenyewe na biashara niliotaka kuianzisha ambayo iwe yangu mwenyewe ni biashara ya nguo za kike, ni biashara pia ya vipochi vya kike, kwa hivyo ni biashara ya nguo vipochi na viatu. Nimetamani sana kuanzisha hii biashara, maana ni vitu ninavyovipenda, ninapenda sana mapambo, ninapenda sana fashion, ninapenda sana nguo za kike, urembo wa nguo za kike. Kwa hivyo nimetamani sana kufungua duka ambalo lina nguo za kike, viatu vya kike, vipochi vya kike. Na kwa sababu ninatamani sana ama nimewai kufikiria kufungua ii biashara ni kwa sababu ambayo itanipatia kipato kingine cha kando mbali na kipato ambacho ni cha kazi ninayoifanya kwa mtu. Kwa hivyo ninatamani sana kuwa na kipato kingine ambacho ni kipato cha biashara na biashara ambayo mimi mwenyewe ninaipenda ambayo ninaona nitafanya vizuri ni biashara ya nguo ama vitu vya kike Kwa hivyo nimetamani sana kuanzisha biashara na nina imani ipo siku nitafungua biashara yangu mwenyewe.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza historia, historia kuhusu watu mbalimbali, historia kuhusu nchi mbalimbali, historia kuhusu jambo lolote. Na sababu ambao ninapenda kujifunza historia, huwa ninapenda kuelewa vitu vilipoanzia hadi kufika pale vilipofika. Kwa hivyo historia, hunipa ufahamu wa kitu ama jambo fulani. Wakati napotaka kujua kuhusu kabila fulani, ninaanza kujua historia kule walikotoka, ni nani walikuwa wanzilishi wao, ni vipi wamefikia hapa kwenye wamefika, ama napotaka kujua historia kuhusu nchi fulani, jinsi nchi hii ilipoanzia, ni kina nani, walikuwa wanaongoza nchi hiyo, nchi hiyo imefikaje kwa umaarufu huu, kwa hivyo ninapenda sana kujifunza historia kwa sababu inanipa ama inanifanya nielewe kule ilikoanzia, mwanzo ilikoanzia hadi sasa pale ilipofika. Kwa hivyo ninapenda sana kujifunza historia.

Ninalala kwa masaa saba kwa kawaida na ninalala kwa masaa saba kwa sababu huwa ninafanya kazi nyingi, usiku na huwa ninarauka sana ni kwa ajili ya kazi. Kwa hivyo mimi inapo fika usiku, ninakikisha ninamaliza kazi zangu kwa mapema, na kwa kikisha ninapata haya masaa saba ya kulala kwanzia saa nne, mpaka saa kumi na moja. Maana usingizi pia ni muhimu, nanipopata usingizi, ninalala vizuri, ninaondoa usingizi wangu, na inapo fika asubui, niko tayari kwa kazi bila kusinzia, bila kulemewa usingizi. Kwa hivyo ninapenda sana kulala masaa saba, mana pia ni mazuri kwa afya yangu. Sio masaa mengi ni masaa pia kidogo, lakini ni mazuri ni kwa ajili ya afya yangu na ni kwa ajili pia ya kazi zangu nazozifanya wakati wa asubui ama wakati wa mchana. Kwa hivyo mimi hulala masaa saba, usiku.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni Mombasa, Kenya, ambapo panayo lile jumba la Fort Jesus. Ningependa sana kuelewa venye wa Portuguese waliingia, kina Vasco da Gama. Ningependa sana pia kuelewa jinsi wa Afrika walivyo kuwa wana safirishwa kupitia Fort Jesus. Kupanda katika yale madao, kupanda katika yale maboti na kupelekwa katika nchi mbali mbali. Ningependa sana kuenda mji huo, kuelewa yani jinsi yani venye waraia ya wanchi za kigeni walikuja, ikiwemo kina Vasco Da gama na wa arabu na jinsi pia venye walikuwa wanatumia hiyo njia pia kufanya biyashara zao kupitia lile jumba la Fort Jesus. Kwa hivyo mji huwa kistoria ningependa kutembelea ni mji wa Mombasa mahali pa Fort Jesus.

Kitu nachoweza kukiona wakati napotazama nje, kitu nachokiona ni miti, miti ambayo ikona rangi nzuri ya kijani, miti ambayo inapendeza, maua yanayo pendeza, yanayo vutia, mandhari nzuri ya miti na maua. Ninaweza pia kuona wanyama kama vindege, ninaweza kuona wanyama tofauti tofauti, wanao peperuka, wanao penda kunywa maua, wanaopenda kusimama kwenye miti. Na labda ni miti ama majengo au barabara, miti ni nayoona na pia barabara ninayoona. Na wakati ambao ninapenda sana kutazama nje ni wakati wa asubuhi ambapo kumepambazuka. Wakati ule ndio mauwa yanapo funguka yanaleta harufu nzuri, miti nayo inapambauka vizuri, wanyama nao wanashangilia siku, wanashangilia asubuhi, ndege wanaimba, kwa hivyo ni wakati wa asubuhi mimi hupenda kutazama nje. Na kitu kinacho badilika kutokana na msimu ni wakati wa kiangazi. Wakati wa kiangazi, miti na maua inaacha ile rangi yake ya kijani, na inabadilika kuwa na rangi ya kuchomeka chomeka, majani ya naanguka. Wanyama hawana tena furaha na kitu ninacho hisi wakati ninapo angalia nje ya dirisha langu Mimi uhisi furaha sana Upata amani sana katika moyo wangu kitu nacho kisikia sana ni furaha sana maana ninapenda miti, ninapenda mazingira Ninapenda pia rangi ya miti na yoiona wanyama wanavyo imba Ninasikia furaha sana katika moyo wangu.

Tabia ya watu inayo nichukiza sana ni tabia ya kuongea mambo ya uongo ambayo ni mambo ya umbea na mambo ya kugonganisha kama ninavyojua ama kama tunavyojua mtu anapoongea maneno ya uongo kwa watu huwa anafanya mwenzake aonekane mwenye sifambaya Aonekane vibaya katika jamii marafiki hata familia hata kazini Kwa hivyo watu wanao nichukiza sana, ni hawa watu wanoopenda kuongea mambo ya ambayo ni ya uongo. Mambo ambayo ni ya kugonganisha, mambo ambayo ni ya uchochezi. Sipendi sana uongo, mana uongo unaharibia mtu, uongo unagunganisha watu. Kwa hivyo watu wenye tabia ya ugonganishi, tabia ya uongo, ni watu ambao wananichukiza sana, sana, sana.

Jinsi, navyo shambulia mabadiliko kazini. Mwanzo panapo kuwa na mabadiliko, mimi mwenyewe, uketichini, hutafakari haya mabadiliko, kama mabadiliko haya nitayaweza, na kama mabadiliko haya siawezi, basi nikitugani ambacho kitanifanya niweze haya mabadiliko. Kwa hivyo hua najifunza polepole kuelewa mabadiliko, kukubali mabadiliko na kwakikisha ninafanya kazi sawasawa kulingana na haya mabadiliko yalio wekwa. Yale ya kale ninaachana nayo, ninafuata haya yenye ni mapia, pole pole kila siku zinavyoenda, ndio siku ninapo weza kuelewa haya mabadiliko, ndio siku ninayo weza kuzoea haya mabadiliko na kwa kikisha ninafanya kazi kulingana na mabadiliko yalio wekwa bila kuniharibia kazi ama bila kuniweka vibaya katika kazi yangu.

Njia ya usafiri ninayotumia kila siku. Ni njia ya usafiri wabarabara. Ninatumia sana barabara, njia usafiri wabarabara kila siku. Ambapo ninaweza kutumia garindogo ambayo ni ya binafsi ama garindogo ambayo ni ya kulipia. Ama ninaweza pia kutumia bajaji ambayo pia ni pikipiki wakati nnapo safiri. Kwa hivyo ni natumia sana usafiri wa barabara sana. Usafiri wa barabara ndio ninautumia kila siku na ni natumia pikipiki au bajaji na wakati mwingine ni natumia gari ambayo ni ya kibinafsi ama gari ambayo ni ya kulipia. Kwa hiyo njia ya barabara ndio njia ya usafiri ambayo mimi binafsi hutumia kila siku ninapoenda kazini, ninapoenda kwa shuguli zangu, ninatumia usafiri wa barabara ambo ni wa gari ama bajaji ama pikipiki.

Vitu ninavyo vifanya jumamosi na jumapili. Kwanza jumamosi, mimi huenda mahali kwa kujiburudisha. Ninaenda mahali katika mikahawa, mizuri mizuri. Ninaenda kupumzika, ninaenda kula, chakula kizuri. Ninaenda pia kukutana na marafiki, tunaongea na marafiki. Na jumapili, kitu ninacho kifanya jumapili, ninaenda katika ibada, ambo mimi ni mkristo, ninaenda kanisani, ninaenda kufanya ibada, na ninapotoka katika ibada, ninaenda katika mkahawa, kukutana na marafiki, kukutana na familia, tunaongea, tunakula. Na kumbu kumbu ambazo niko nazo katika siku hizi mbili za jumamosi na jumapili, ni kumbu kumbu nazo zifanya na marafiki zangu, ni kumbu kumbu nazo zifanya na familia yangu, mambo tunayo ya ongea, mambo tunayo ya fanya, mambo ambayo pia tumepanga kuyafanya, mambo ambayo huwa tunashirikiana, vyakula tunavyo vila, vicheko tunavyo cheka, hizo ndo kumbu kumbu ambazo mimi huwa niko nazo. Na watu ambao wa niko nao wikendi ni hao marafiki, familia, ndugu, jamaa, hao ndoa niko nao wikendi. Na kama nahitaji kupumzika ama kufanya mambo mengi apana wikendi ni ya mimi na marafiki, jumamosi, nata hata jumapili, ibada, alafu pia nina kutana na marafiki, na familia, ndiyo.

Mkate ninaupenda ni mkate wa boflo. Mkate ambao ninaweza kuula kwa blue band ama siyagi. Mkate ambao ninaweza kuula kwa mayai. Kwa hivyo huu ni mkate ambao ninaupenda sana mkate wa boflo. Na ni mkate ambao ninaupenda kuunyua na chai ya maziwa. Ambako napo kunywa na chai ya maziwa, unaleta ladha nzuri, ata napo ongeza mayai, napo ongeza siyagi, na ni mkate ambao ukolaini sana, na ni mkate ambao ninaweza kula wakati wote, kiwemo asubui, alfajiri, ikiwemo mchana, ikiwemo jioni, kwa hivyo ninapenda sana mkate wa boflo, uondomkate nao penda kuula zaidi.

Ninapenda chakula chenye ladha ya nyama. Kwa hivyo wakati ninapopika, wakati ninapopika mboga yangu, wakati ninapopika chakula changu kwa mfano wakati ninapopika mchele na supu, ninahakikisha ninaeka viungo ambavyo vitaniletea ile ladha ya nyama. Maana ni ladha ambayo inaleta utamu katika chakula changu. Hata wakati sina kitoweo cha nyama, lakini ninapo kula kile chakula, ninajisikia ni kama ninakula nyama, ninajisikia yaani ni kama nini ninakula chakula kilicho kitamu zaidi duniani. Kwa hivyo ninapenda chakula chenye ladha ya nyama. Kwa hivyo ninapopika chakula chochote, nahakikisha ninaeka viungo ambavyo vitaleta ili ladha ya nyama kwa sababu ninapenda nyama sana. Ndio.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, ninapenda sana kubuni uandishi, ninapenda sana uandishi. Kwa hivyo, mimi hukuwa na ubunifu sana katika uandishi wangu, ninapoandika kuhusu hadithi, ninahakikisha ninaweka ule ubunifu wa hali ya juu ambao haujawahi onekana mahali kwengine, Ninapenda sana kuandika mashahiri na ninapoandika mashahiri ninahakikisha pia ubunifu wake ni mzuri ni ubunifu unaoendana na wakati na wajira. Kwa hivyo ninapenda sana ubunifu ambao unaendana na wakati wa sasa na majira ya sasa. Ubunifu ambao utaleta picha halisia ya matokeo yanayotokea kwa sasa. Kwa hivyo ninapenda sana ubunifu, na ubunifu wangu huwa nauweka sana katika kazi ninazo ziandika, katika tamthilia, katika hadithi, katika mashahiri. Ninahakikisha ninaleta ubunifu wa hali ya juu ambapo utafanya ata msomaji, yaani akapenda, yaani akafurahia kile ambacho anakisoma, kile ambacho anakisikiliza. Kwa hivyo ninapenda sana ubunifu.

Ninapenda sana kuandika kuliko kuongea kwa sababu ninapoandika hicho ni kitu ambacho nitakikumbuka sana. Na wakati ambapo nimesahau pengine nitangalia mahali nilipoandika jambo lile na ninapo liangalia ninapo lisoma ninalikumbuka jambo hilo. Kwa hivyo ninapenda sana kuandika, mana ninapuandika, hicho ni kitu chakudumu, ni kitu ambacho nitakikumbuka, ni kitu ambacho nikitaka kukumbuka kwa wakati wawote ninafungua mahali nilipoandika, ninakiangalia. Kuliko kuongea, nitakapo ongea, nitaongea na nitasahau, lakini nitakapo andika, hicho ni kitu ambacho nitakikumbuka, ni kitu ambacho sitakipoteza. Kwa hivyo ninapenda sana kuandika kuliko kuongea. Maana ninapoandika, ninahifadhi nilicho kiandika na wakati wote naweza kukipata na nikajua nini ambacho nilikuwa nimea andika kwa wakati ule.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni luga ya kifaransa. Mimi husikia raha sana wakati ninaposikiliza nyimbo za kifaransa. Ni nyimbo ambazo ni naamini ni nyimbo nzuri lakini lugha sielewi. Kwa hivyo ningependa sana kujifunza lugha ya kifaransa. Ili hata ninaposikiliza zile nyimbo nipate pia ujumbe ambao uko ndani ya zile nyimbo na pia ningependa sana kutembelea nchi za kifaransa na ningefurahi sana kama ningejua hiche kifaransa kwa hivyo ninatamani sana kujifunza kifaransa ili hata wakati ninapofanikiwa kuja kuenda katika zile nchi niwe na uzoefu wa kuongea kifaransa na mbali na uzoefu pia kuongea kifaransa, niweze pia kupata kazi ambazo zitakuwa zinaongerea kifaransa. Kwa hivyo ninataka sana kujifunza kifaransa, ili niende katika nchi za ufaransa, niweze kuongea nao, ninataka pia kuelewa nyimbo zao ambazo ninazipenda. Na pia hata kutakapokuwa na kazi ya kutafsiri lugha niweze kuwa naeza kuelewa kifaransa na hata kukitafsiri katika kiswahili. Ndiyo.

Simu yangu ninaitumia zaidi kwa mawasiliano. Napomanisha mawasiliano ninaitumia zaidi katika mitandao ya whatsapu, mitandao ya Facebook, mitandao ya Instagram, mitandao ya X, ambapo niko na marafiki zangu, ama pia niko na watu ninaofanya kazi nao pamoja. Kwa hivyo ni natumia hii simu yangu zaidi kuingia katika hiyo mitandao ili niwasiliane na wenzangu, ili niwasiliane na familia yangu, niwasiliane na wafanyikazi wenzangu, niwasiliane na marafiki zangu. Kwa hivyo kitu nachokitumia zaidi na simu yangu ni kwa njia ya mawasiliano kuongea na wenzangu, kujuliana hali, kuongea kuhusu kazi. Kwa hivyo ninapenda kuitumia kwa njia ambayo ni ya mawasiliano.

Napo furahia kuwa nyumbani, kitu nacho kifanya kwanza, ni kupika. Ninapenda sana upishi, ninapenda sana kupika. Kwa hivo wakati nipo nyumbani, niko na furaha, kitu ambacho ninakifanya, ninaenda jikoni, ninakikisha ninapika kile chakula ambacho nikitamu, ninapikia familia yangu ama marafiki zangu walio nitembelea. Tunakaa pamoja, simbuleni, tunakula, tunafurahi, tunaangalia televisheni, tunaangalia vipindi tofauti tofauti kwa televisheni, hukutukila, chakula chetu, tukijiburudisha kwa chakula na vinywaji. Kwa hivo wakati nipo nyumbani na furahia, mimi hupika, huandaa vyakula vizuri, na tunakula na familia, tukiangalia televisheni na kufurahi mioyo yetu.

Ninashiriki katika jamii kwa kuwafunza kuhusu umuhimu wa elimu. Ninapenda sana kuelimisha watoto, vijana, hata wazazi na wazee. Kuhusu umuhimu wa ilimu. Kuhusu umuhimu wa kupeleka watoto shule. Kuhusu umuhimu wa kwa kuhakikisha watoto wanapata elimu iliyo ya bora. Kwa hivyo mimi hushiriki katika jamii, kuhusu mambo na elimu, kuhimiza elimu, kuhimiza watoto wasome, kuhimiza watoto wasikose shule, kuhimiza umuhimu unautokana na mtoto anapopata elimu. Kwa hivyo mimi hushiriki kwa jamii kuhusu sana sana mambo na elimu mambo na masomo ili watoto wote wapate elimu na wapate kuja hata kusaidia wazazi wao hata kuja kuwa na umuhimu katika nchi katika hata mataifa.

Nyama ninayo ipenda zaidi, ni nyama ya wanyama wa baharini, ambao ni nyama ya samaki, inaweza kuwa samaki, inaweza kuwa pweza, inaweza kuwa ngisi, yani inapenda nyama ya mnyama wowote ambaye ni wa baharini. Ninapenda sana nyama za baharini, ambazo tunaziita kama ni nyama nyeupe, ni nyama ambazo pia ni mzuri ki afya, kama samaki ni mzuri katika afya, ni mzuri ata anafanya tu afya inakua nzuri, mwili unakua vizuri. Kwa hivyo ni napenda nyama yoyote ambayo ni ya mnyama kutoka baharini. Maana nina amini ya kwamba ni wazuri katika afya yangu, katika mwili wangu, na pia ni nyama ilio tamu sana. Ni napenda nyama za baharini, za wanyama wa baharini, maana pia ni nyama ambazo ni tamu sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kujaribu vyakula vipia. Wakati ninapoenda sehemu tofauti, sehemu yenye tamaduni tofauti, mimi upenda sana kujaribu vyakula vipia, ambavyo ni zivyawatu tofauti, ambavyo ni vyatamaduni tofauti, ambavyo ni zamila tofauti. Kwa hivyo ninapenda sana kujaribu vyakula vipia, Ili kujua atamaduni hizo pia zinapika vipi vyakula vyo vinaonja vipi Ndiyo ni napenda sana.

Sifa nzuri ya kiongozi mzuri ni sifa ya bidii. Kama kiongozi, unafaa kuwa na bidii kwa lile unaloliongoza. Maana wakati mwingi, watu huangalia kiongozi. Kila mtu huangalia kiongozi anafanya nini ili na yeye afanye. Kwa hivyo sifa ambayo inafaa mtu ambaye ni kiongozi ni sifa ya bidii, ambayo ndio sifa muhimu. Unapo kuwa kiongozi na unaonyesha mfano mzuri wa bidii, bidii katika kazi, bidii kwa mambo tofauti tofauti, hata hawa wanaokuangalia kama chombo cha jamii, lazima pia nao watakuwa na bidii kama yako, maana watafanya mambo, jinsi unavyo yafanya, watafanya vitu jinsi unavyovifanya, na kwa kila kitu wanacho kifanya watakifanya kwa bidii, kulingana na venye wewe kiongozi unafanya. Kwa hivyo sifa nzuri, ama sifa ambayo ni bora kwa kiongozi ni sifa ya kuwa na bidii.